Naam, nina ndege wa kufuga nyumbani, kuwa mkulima wa mifugo ni au kukuza, ukuzaji wa mifugo ni kitu cha maana sana. Na ndege hawa tunaowafuga nyumbani, wanatusaidia kwenye njia mbali mbali, kwanza ikiwemo kupata chakula, kwa kuwa ndege tunaowafuga nyumbani, unaweza watumia kama chakula, ndege kama kuku, bata, bata mzinga, kanga, na wengineo. Na kwa hivyo ndege wa kufuga nyumbani ninao na ninawafuga.

Kazi ninayo ithamini sana ni kazi ya uwalimu. Kwa kuwa kazi ya uwalimu ni muhimu sana kwenye jamii. Nasema hivi, bila mwalimu hatungeweza kupata daktari, bila mwalimu hatungeweza kupata rubani, bila mwalimu hatungeweza kupata wale wengine, hizo kazi zingine. Kwa kuwa mwalimu, ndiye anaanza kuwafunza. Na kazi ya uwalimu ni kazi ninayo ithamini sana, kukuwa mwalimu ni mtu wa maana sana kwenye jamii. Yeye ndiye anafunza kuanzia kwa vitu ambavyo najifunza darasani. Kuelekea hadi kwa tabia, kuelekea hadi vile utaishi kwa jamii na watu. Na kwa hivyo, kazi ya uwalimu inaithamini sana.

Naamu, nina zigawanya taka zangu. Taka kuna taka inatofauti, kuna taka zile ambazo zinaweza kutupa shambani, kuna taka zile ambazo hazifai kuguzwa na mtu yoyote, zinaekwa kwa umakinifu kuwa ni hatari sana, au zitaleta hatari kwenye jamii, au kwenye mazingira, na kuna zile taka ambazo unaziweka kwenye bwawala taka. Na kwa hivyo, kugawanya taka hizo ili kuzitupa kwa njia inayohistajika ni kitu ambacho ninafanya kwa kuwa njia moja ya kuhifadhi mazingira, njia nyingine ya kuhakikisha afya ya mtu iko sawa, njia nyingine ya kuhakikisha kuwa hakuna hatari kwenye mazingira.

Naamu, nina toa sadaka au mchango yote ilio inaitajika pale kanisani. Kwa kuwa sadaka au mchango yote unatoleo kusaidia kanisa au kazi nyingine ni njia moja ya kuonyesha moyo mkunjufu, njia nyingine pia kumsifu na kumtukuza bwana kwa njia ya kutolea, na njia pia nyingine ya kuonyesha kuwa una moyo wa kusaidia katika jamii. Na basi hivyo Sadaka au michango kwenye kanisa ninazitowa.